Ningependa kuwa na uwezo wa kukua na pesa ya kusaidia masikini na wasio jiweza. Juu Mungu alisema saidia masikini. Juu ukisaidia masikini Mungu atakurudishia zaidi. Pia ukisaidia masikini unasikia peace, unasikia amani ukisaidia mwenzako.

Napenda nyama ya nguruwe, juu iko na mafuta yake, sitahitaji kuongeza mafuta ingine nikipika, alafu ni tamu, nikiipika kwanza ni tamu zaidi. Alafu, uongeze na kachumbari on the side na ugali, nyama tamu sana.

Kipawa yangu ni ya kucheza. Nakumbuka nikiwa mdogo nilikuwa na cheza wimbo, kucheza wimbo kanisani. So tangu utotoni nilikuwa napenda kudensi, densi, densi mbele ya kanisa. So mpaka saa hiyo najua hiyo ni kipawa yangu, juu napenda kudensi.

Mwandishi wa kitabu ambaye na mpenda ni anajiita Catherine Trigg ni anatoka Amerikani. Hata si mukenya mwandishi wa kitabu Kenya. Sina kusema ukweli.

Ndiyo, ndiyo, naeka picha zangu mtandaoni. Pia video, nikona video mtandaoni. Nilianza safari ya kuposti mtandaoni mwaka. So, ndiyo, nikona picha mtandaoni.

Ndio, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu hivyo ndo nililelewa, nililelewa ku kama msichana, kufanya kazi za nyumba, za usafi, ndio, napenda kufanya kazi za nyumbani.

Mimi huwa nasherehekea siku ya kuzaliwa kwangu kwa kukula keki, chakula kizuri, kitamu, kama ugali na kuku hivi, alafu na pombe hapo kando isikose.

Naweza penda sana kuenda pwani. Sijiai fika pwani lakini neza penda sana tena sana kufika pwani. Niogelee na maji ya bahari, nichezee mchanga, nipige picha, ya kuposti, ndiyo.

Neza pendelea iPhone, juu iPhone inaeza nisaidia kurekodi video zangu, ndyo niposti, mtandaoni video zenye zinaonekana vizuri, ndiyo.

Napenda vuli juu ya mvua, napenda mvua juu wakati wa kulima, mvua ndyo, wakati wa kulima na baada ya kupanda mvua ndyo hukuwa kama baraka So napenda vuli.

Mimi upenda kuchukua chupa za plastiki na tumia kupanda vitu kama nyanya kitungu kwenye roshani yangu wapa njini ndio.

Napenda upepo juni asili. Alafu ni mungu alitupe bure jameni. So napenda upepo kushinda AC. AC mihuwa naona inapuliza upepo sana kwenye kifua. That's why napenda upepo.

Huwa napendelea joto juu joto huwa inafanya napata usingizi kusema ukweli. Nikiwa na baridi huwa nashindwa kulala. So huwa napendelea joto.

Marafiki wapya wenye napata sai ni wa mtandaoni kwa sasa sijapata rafika mpya wa nje but mtandaoni.